Mimi napenda kuvaa nguo rahisi lakini nadhifu. Napenda nguo zinazonifanya nijisikie nimejiamini bila kuwa nzito au ya kujionyesha sana. Mara nyingi napendelea nguo zinazokaa vizuri na kunipa uhuru wa kusonga. Zenye rangi tulivu kama blue na magauni mepesi wakati wa joto.

Nimewahi kujaribu vyakula vya kigeni kama hivi, pasta na pizza, shawarma, burgers na fries, sushi, nilipenda ladha yake ya kipekee, Indian curry, yenye viungo vikali na harufu nzuri. Baadhi nilivipenda mara moja kama pizza, vingine ilibidi kuzoea ladha yake kama Indian curry.

Napenda chakula chenye latha ya mchanganyiko wa utamu na ukakasi. Latha ya pilipili kidogo lakini sikali sana na latha ya chumvi na viungo laini. Sipendi sana latha kali kupita kiasi au yenye mafta mengi. Napenda chakula chenye harufu nzuri na si kiizito.

Ninachokiona nikitazama nje ni majani ya miti na bustani au mimea karibu na nyumba, watu wakipita barabarani au watoto wakicheza nje, wanyama wadogo kama ndege, sungura au mbuzi mdogo wakizunguka. Napenda kutazama nje asubuhi mapema, wakatijua likianza kuangaza na hewa bado safi, inahisia ya mwanzo mpya.

Nilizaliwa na kulelewa katika mji wa Mombasa. Mara nyingi watoto wenzangu tulicheza njia za udogo, michezo ya migu na kuruka kamba. Kumbukumbu mzuri za utotoni ni kama kicheko na wenzangu tulicheza hadi jua lina pozama, shereza shule na matukio madogo ya kijami kama michezo ya watoto au sikuku za mita.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara chache kwa wiki, labda mara tatu au mara nne nikiwa na muda na nguvu za siku. Aina za mazoezi ninayopenda ni kama kutembea au kukimbia kidogo, ili kunisaidia kupumzika, akili na kuboresha moyo na mazoezi ya nyumbani. Siku nyingine ninapenda kupumzika tu, kwa sababu mwili unahitaji pia kupata nafuu.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula rahisi, chenye lishe na kinachonipa ni shati ya kwanzia siku. Kama vile mayai, chapati, mara nyingine na mboga kidogo, matunda safi kama ndizi na tikitimaji, maziwa, ama mara nyingine na penda pia chai au kahawa kidogo pamoja na kifungua kinywa.

Mi hufuata mfereji wa TV, unautoa programu zenye burudani na elimu, kama vile Al Jazeera, kufuatilia habari na matukio ya dunia. Showmax kwa filamu zinazopendeza. Sipendi sana mfereji wenye utukufu mkubwa, vurugu au mabishano yasiyo na maana. Napenda mfereji unaonipa maarifa, burudani na mwanga mzuri wa mawazo.

Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na furaha. Mara nyingi hupendelea kusherekea nikiwa na familia yangu ya karibu kwa sababu wawo hunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Wakati mwingine pia huwalika marafiki wachache wa karibu kushiriki chakula, vicheko na mazungumzo mazuri. Sipendi sherehe kubwa sana napenda mazingira ya amani ambapo tunaweza kufurahia wakati pamoja. Ikitokea sina watu wengi karibu siogopi kusherekea pekee yangu labda kwa kujitunza kula chakula ninachokipenda au kutoka mahali ninapopapenda. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokiae zawadi yenye maana kama vile kitabu kizuri, kitu cha kunisaidia kukuza ndoto zangu, au hata barua iliyoandikwa kwa moyo. Kwangu zawadi yenye dhamani zaidi ni upendo. Kumbu kumbu mzuri na muda mzuri nilio tumia na watu ni nawapenda.

Naenda mahali pa ibada kila wiki, hasa jumapili, hufika pamoja na familia yangu, mara nyingine pia marafiki wa karibu wanaweza kujiunga. Baada ya ibada tunakaa kwa muda mchache kuzungumza, kushirikiana mawazo au kula chakula kidogo pamoja. Kisha kila mtu anaendelea na shughuli zake za kila siku.

Ninapendelea chakula chenye kiasi kidogo cha mafuta kwa sababu hunipa ladha nzuri bila kuwa nzito au kusababisha usumbufu mwilini. Pia napenda chakula kisicho mafuta sana hasa wakati wa chakula cha mchana au cha haraka kama vila asubuhi. Ili nijisikie mwepesi na afya yangu kuwa bora.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa njia mbalimbali, kama vile kupunguza matumizi ya plastiki, kutupa taka kwenye sehemu sahihi, na kutumia tena au kuchanganya vitu kadri inavyowezekana. Pia napenda kupanda miti au kushiriki katika shughuli za usafi wa jamii mara kwa mara. Kwa hivyo, ninachangia kulinda mazingira kwa vitendo na si kwa maneno tu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Ni kitafuno chenye ladha nzuri, rahisi kushiriki na marafiki au familia wakati wa filamu. Na pia hakina uzito mwingi kama baadhi ya vitafunwa vingine. Napenda hasa ile isiyo kuwa na chumvi nyingi au si yenye mafuta mengi. Ingawa mara kwa mara huwa si shida kula ile yenye ladha kidogo tamu.

Ninaposhughulikia wateja na pendelea kuwa mwenye heshima, mtiifu na mwenye subira. Kwanza husikiliza kwa makini, mahitaji yao au matatizo wanayo kabiliana nayo. Kisha na jitahidi kutoa suluhisho au msaada unaofaa na kuhakikisha wateja wanahisi kudhaminiwa na kueleweka. Pia napendelea kudumisha tabasamu na mtazamo chanya kwa sababu husaidia kuunda uhusiano mzuri na wakudumu.